Nimewahi kuenda tamasha la muziki na huwa ninaenda kwa tamasha la muziki kwa sababu huimarisha afya ya kiakili na kupunguza msongo wa mawazo na hujenga uhusiano wa kijamii na huwezesha wasanii na ladhaa mpya wa muziki.

Ninapenda asali kwa sababu hulainisha ngozi na hutibu kikohozi na mafua na pia husaidia kupunguza matatizo ya tumbo kama kiungulia na kuhalisha na pia hupunguza hatari za magonjwa ya moyo. Kwa hivyo.